Mara nyingi napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na mwelekeo wa mzuri wakuanza siku. Ninapo amka mapema na kufanya mazoezi, mwili wangu hujisikia mchangamufu na akili yangu huwa wazi zaidi kukubaliana na majukumu ya siku. Hewa safi ya asubuhi pia hufanya uzoefu uwe wa kufurahisha na kutuliza akili. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kujenga nidhamu na utaratibu katika maisha yangu. Badala ya kuyasubiri majukumu ya siku yanishinde ninaanza kwa kujitunza mwenyewe kwanza hii hunipa hisia ya mafanikio mapema kabla hata ya kwanza kazi au masomo. Ingiwa wakati mwingine ninaweza kufanya mazoezi jioni ikiwa nimekuwa na shughuli nyingi asubuhi bado napendelea asubuhi zaidi kwangu mazoezi ya asubuhi si tu kuhusu afya ya mwili bali pia kuhusu afya ya akili na mtazamo chanya wa siku nzima.